Nampenda mwandishi wa vitabu ambaye huandika kwa mtindo unaofundisha kuhamasisha na kufikirisha kama vile chinua achebe. Kazi zake zinaonyesha maisha tamaduni na changamoto za jamii kwa undani na hekima husoma vitabu vyake kunanisaidia kupanua mtazamo wangu.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalamu wa vidole kila wakati ambapo ni muhimu, hasa pale ninapokua na vifaa au nyaraka muhimu zinazohitaji ulinzi. Mfumo huo ni muhimu sana kwani unasaidia kulinda mali zangu dhidi ya wizi au matumizi ya siyo idinishwa. Na kunipa amani ya akili kwamba taarifa zangu na mali zangu ziko salama.

Wakati wa mgorogoro na mtu, mimi hujaribu kwanza kukaa kimya na kumsikiliza kwa makini ili kuelewa upande wake. Ninamini kuwa kuwelewa tatizo kwanza ni hatua muhimu ya kutafuta suluhisho.

Ninajitahidi kueka uwiano kati ya kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga ratiba yangu vizuri na kueka mipaka ya wazi. Katika kazi, ninaweka muda maalumu wa kuzingatia majukumu yangu ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi. Na baada ya hapo, ninajitolea muda wa kupumzika na kuwa na familia au kufanya shughuli za kibinafsi.

Kila asubui inapoamka mara ya kwanza, huwa napanga ratiba yangu ya siku. Kwa kawaida, nafanya mazoezi madogo au hutembea kwa dakika chache ili kuamusha mwili na akili. Kisha, napanga kinywaji cha asubuhi, kama chai au kahawa. Huku nikiangalia mambo muhimu ya kazi au shuguli za siku hiyo.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea. Ilikuwa kitabu cha pekee, cha hadithi na mafunzo ya maisha. Nilipokea kitabu hiki kutoka rafiki yangu. Na kilinifundisha mambo mengi kuhusu uvumilivu, ujasiri na jinsi ya kushughulikia changamoto za kila siku. Zaidi ya thamani yake ya kifedha. Zawadi hii ilikuwa na maana kubwa kwangu kwa sababu ilionyesha kuwa rafiki yangu alikuwa ameni. Fahamu vizuri na alikuwa na nia nzuri.